Siku yangi ya kuzaliwa kwa kawaida mimi sio mtu wa sherehe sherehe sana mimi si mtu ambaye ninapenda sherehe kwa hivyo siku yangi ya kuzaliwa sijinsi ambavyo ninashereekea labda tu ni labda mimi mwenye niende labda kwenye hoteli hivi ni kanywe labda kitu ambacho napenda kama kahawa hivi ama nikule chakula kitamu hiyo siku. Hivyo tu sifanyi mambo mingi mimi huwasisherekei sana ile yaani ile labda ya kuenda kwenye vilabu hapana. Mimi yangu tu ni hivyo tu. Kitu kidogo tu ni jifuraishe mwenye.

Mimi ninapendelea kusoma. Nadhani ninapendelea kusoma kuandika sipendi sana. Na lakini kusoma mimi usoma vitabu katha. Na mimi ujaribu kusoma. Na kama sio kusoma kwenye kitabu chenyewe mimi utafuta vitabu mtandaoni na ninasoma lakini kuandika sipendi.